Kwa wakati huu ninatumia data za simu nyingine, kwa sababu sima imepotea, lakini wakati nina sima, hutumia wi-fi. Kwa sababu wi-fi si ukilipia kila mwezi si pesa mingi, lakini data unajipata unaweka pesa kila saa kwa simu, data inaisha haraka, unaweka inaisha. Lakini wifi ukishalipia mwezi ni hivo waenda hadi mwisho. Bati kwa wakati huu sasa hivi ninapofanya hii ninatumia data kwa sababu stima kidogo imepotea. Lakini kawaida hutumia wifi. Sababu wifi aiishi. Lazima imalize mwezi ndio iweze kukatika pale ulipolipia. Ila data unaweza tumia dakika kidogo pesa imeisha data imeisha.

Niliamuka saa moja asubuhi, nikaomba, kurudishia Mungu shukrani kwa siku njema, kisha nikenda nikaanawa uso, nikaasugua meno, kutumia mswaki, kisha nikaenda jikoni kutayarisha kiamsha kinywa cha familia yangu. Na niliwatengenezea chai, nikapaka mkate syagi, nikapika mayai, na kisha nikaanda chakula cha asubui, tukala na mume wangu. Alafu bada hapo kwa wakati huu mi siendi kazi niko na mtoto mdogo. Kwa hivyo yeye mume wangu alielekea kazini. Mi nikabaki na mtoto. Nikashugulikia chakula ya mtoto kwa sababu kwa wakati huu bwana yangu akienda kazini mtoto alikuwa ashaamuka. Kwa hivyo nikampikia chakula chake, ambacho ilikuwa kwanza nilimpikia uji, ndio ilikuwa chamshakinywa chake, nikampa. Na nilihisi asubuhi yangu nikiwa nimebarikiwa kwa sababu kuona siku nyingine kama huko afya si jambo la mzaha. Kwa hivyo nilishukuru mungu na hadi sasa siku yaendelea salama.

Kwa sasa niko na Android ya vivo, lakini mfumo wa simu naopendelea zaidi ni mfumo wa Apple, ambao ni iPhone. Lakini mungu akinijalia, mwaka huu nitanunua mfumo ninao pendelea zaidi. Kwa sasa, i vivo ya fanya kazi vizuri na pia naipenda sana. Naeza kuifanyia kazi.

Arufu ninayoipenda, napenda arufu aina mingi, napenda arufu ya manukato mazuri yanayonukia vizuri, napenda arufu pia ya chakula kinachonukia vizuri kama vile pilau, biryani, chapati, napenda hizo maarufu. Na pia napenda arufu ya maua, kwanza zile maua za red, nyekundu, nazipenda sana, na penda manukato yangu, hapita pia mtu akioga ajipake manukato ambayo inanukia vizuri, ya nipendeza zaidi. Pia napenda harufu ya mtoto. Mtoto msafi, kuna vile mtoto unukia vizuri. Kwanza akiwa ameoshwa, apakwe mafuta ya watoto. Niyo, watoto unukia vizuri. Kuna mafuta fulani ya kupaka nywele. Iyo, mi uisi ikinukia vizuri sana. Arufu mzuri tu, bora siki tu inanuka vibaya minapenda. laKini kitu ikinuka vibaya hiyo nayo sa haita nifuraisha. Lakini ya harufu nzuri ya inapendeza, ata inaeza pendeza kila mtu.